Unashughulikia wateja vipi? Ninaposhughulikia wateja huwa nazingatia mambo kadhaa muhimu ili kuhakikisha wanapata huduma bora, wanaridhika na wanaendelea kuamini huduma au bidhaa ni na yotoa. Kwanza kabisa ninamuheshimu mteja. Kila mteja ni muhimu bila kujali umri, hathi au tatizo alilonalo. Na mkaribisha kwa heshima, kwa salamu nzuri na kwa lugha yenye adabu. Hii u mfanya mteja ajisikie kudhaminiwa na kuwa tayari kuzungumza kwa uwazi. Pili, ninasikiliza kwa makini. Badala ya kukatiza mteja namruhusu. Aeleza tatizo au hitaji lake lote. Kusikiliza kwa makini hunisaidia kuelewa tatizo halisi. Sio lile linalo dhani. Mara nyingine mteja aweza kuwa na hasira au wasiwasi. Hivyo kumsikiliza umsaidia pia kupunguza hisia hizo. Tatu, ninajiuliza swa maswali ya ufafanuzi pale inapohitajika. Kama kuna jambo sijaelewa vizuri, huuiliza kwa heshima ili kupata taarifa kamili. Hii husaidia kuepuka makosa na kuhakikisha suluhisho linalotoa linaendana na tatizo la mteja. Nne, natoa majibu au suluhisho kwa uwazi na uaminifu. Nimweleze mteja kile kinachoweza kufanya na kile ambacho hakiweza hakiwezekani. Kama tatizo, haliwezi kutatuliwa maramoja na mjulisha sababu na kumpa mda halisi wa kusubiri. Uaminifu hujenga imani ya mda mrefu. Tano, ninakuwa mtulivu ata mteja anapokuwa mkali. Najua si kila mteja atakuwa mpole. Wengine watakuwa na hasira kwa sababu ya kuchelewa, makosa au matatizo ya awali. Katika hali kama hizo, sidharau mteja wala kubishana naye. Badala yake natumia lugha tulivu na kuonyesha kwamba ninaelewa hisia zake. Sita nazingatia mda wa mteja. Najitahidi kumhudumia kwa haraka bila kupunguza ubora wa huduma kama kuna foleni au hucheleweshaji humjulisha mteja mapema ili asijiskie kupuuzwa saba ninafuatilia mteja baada ya huduma pale inapowezekana kama ni huduma au bidhaa huuliza kama ameridhika au bado anachangamoto Hii huonyesha kujali na huongeza uhusiano mzuri kati yangu na mteja. Kwa jumla, ninashugulikia wateja kwa heshima, subira, mawasiliano mazuri, na kutafuta. Na kutafuta suluhisho. Ninaamini mteja aliyeridhiki. Aliyeridhika si tu anarudi tena. Bali pia wavutia wateja wengine kupitia maneno mazuri. Haya hayo ndio maelezo yangu na nikiwa na mengine pia nitaweza kusema kama kufuatilia mrejesho wa mteja yaani feedback baada ya huduma ninauliza kama mteja ameridhika au kama kuna jambo la kuboresha maoni ya mteja hunisaidia kujifunza kurekebisha makosa na kuboresha huduma kwa wateja wengine. Na pia ninaheshimu muda na faraha ya mteja na jitahidi kuhudumia kwa wakati na kuhakikisha taarifa zake zinabaki siri Hii ni muhimu hasa katika huduma zinazuhusisha taarifa binafsi au za kifedha huduma bora kwa wateja inahitaji heshima, subira, uwelewano, mawasiliano mazuri na dhamira ya kusaidia Kwa kufanya hivi, nina hakikisha mteja ana ridhika, ana rudi tena, na anakuwa balozi mzuri wa huduma au biashara. Kwa hayo maelezo yangu, sidhani kama, kuna jambo ambalo, niki sija.

Unaoga marangapi kwa siku Unaoga marangapi kwa siku ni swali linaloonekana rahisi Lakini linamaana kubwa sana linapohusishwa na usafi wamwili afya nidhamu binafsi na mahusiano ya kijamii Kwa mimi binafsi huoga mara moja hadi mbili kwa siku kutegemea na hali ya siku mazingira na shuguli nilizofanya Kwanza kabisa, kuoga ni jambo la msingi katika maisha ya kila siku. Koga husaidia kuondoa uchafu, jasho na bakteria wanao kusanyika mwilini, badala baada ya kazi au shuguli mbali mbali. Mwili wa binadamu hutua jasho kila siku, hasa katika maeneo ya joto kama Kenya. Hivyo kuoga husaidia kudumisha usafi na harufu mzuri ya mwili. Kwa kawaida, huoga asubui kabla ya kuanza shuguli ya siku. Kuoga asubui hunisaidia kuamka vizuri, kujisikia nikiwa freshi, na kuanza siku nikiwa na nguvu. Haswa, wakati nina shuguli za darasani. Pia hunisaidia, kunipa hali ya kujiamini, ninapokutana na watu, iwe ni shuleni, kazini, au kwenye shuguli za kijamii. Mtu anapokuwa msafi, hujiwasilisha vizuri zaidi mbele ya watu. Katika baadhi ya siku, hasa ninapofanya kazi nzito, mazoezi au shuguli zinazohusisha jasho jingi huoga marambili kwa siku. Kuoga jioni au siku badala ya shuguli, hizi husaidia kuondoa jasho, vumbi na uchovu kwa siku nzima. Pia hunisaidia kulala vizuri kwa sababu mwili huwa safi na umetulia. Hata hivyo, si lazima kuoga maranyigi bila sababu. Kuoga kupita kasi, kiasi, hasa kwa kutumia sabuni kali, kunaweza kwaathiri ngozi kwa kuondoa mafuta ya asili ya liyolinda ngozi. Ndiiyo mana huangalia hali ya ngozi yangu na mazingira kabla ya kuamua kuoga marangapi. Usafi mzuri ni ule unao zingatiwa usawa. Siku pita kiasi wala kupuuza. Kuoga kuna faida za kiafya. Huongoza mzunguko wa damu, hupunguza, uwezekano wa magonjwa ya ngozi na husaidia kudumisha afya ya nywele. Kwa watu, wanaokaa karibu na wengine kama wanafunzi, wafanyi kazi wa ofisi, au wanaosafiri kwa usafiri wa uma. Kuoga mara kwa mara husaidia kulinda afya ya mtu binafsi na ya jamii kwa ujumla upande mwingine utamaduni na maadili ya jamii Kuoga huonekana kama ishara ya nidhamu na malezi mema jamii nyingi humchukulia mtu msafi kama mwenye heshima kama wengine mtu asiependa kuoga anaweza kuepukwa kijamii Si kwa sababu ya ubaya, bali kwa sababu ya harufu au muonekano usioridhisha. Aitha hali ya hewa, huathiri marangapi ninaoga. Wakati wa joto kali, kuoga marambili kunaweza kuwa muhimu ili kupunguza jasho na joto la mwili. Wakati wa baridi, maramoja kwa siku inaweza kuwa ya kutosha. Muradi mtu adumishe usafi wa sehemu muhimu za mwili. Ni muhimu pia kutambua kuwa kuoga si mwili pekee bali pia ni afya ya akili kuo ga hunipa muda wakutulia, kufikiria na kupumzika watu wengi hupata mawazo mazuri hau hupunguza msungo wa mawazo wanapukua wanaoga Hivyo kuoga ni sehemu ya kujitunza Kwa kumalizia, kuoga mara moja hadi mbili kwa siku kulingana na mazingira au shuguli Ninaamini kuoga si jamba la kulazimisha kwa idadi fulani. Bali ni swala la uajibikaji binafsi usafi na kujieshimu. Mtu anaejali usafi wake hujenga afya bora, mahusiano mazuri na kujiamini katika maisha ya kila mtu. Isitoshe mimi ni msichana au binti. Kwa hivyo napasa kuwa naoga kila siku bila hata kupitisha maana sisi mara mingi Mara moja kwa.

Zawadi gani nzuri umewai kupokea ni swali linalogusa sana moyo kwa sababu zawadi sii thamani ya kitu pekee bali nihisia kumbu kumbu na maana iliyojificha ndani yake. Katika maisha yangu umewai kupokea zawadi nyingi zinginezo ndogo zinginezo kubwa. Lakini zawadi moja ambayo imebaki moyoni mwangu kama ya kipekee zaidi ni zawadi niliyopokea kutoka kwa mtu wakaribu sana katika maisha yangu. Zawadi hiyo haikuwa ya gharama kubwa sana kwa macho ya watu lakini thamani yake ilikuwa kubwa sana kihisia. Nilipokea katika kipindi ambacho Nilikuwa napitia changamoto nyingi maishani hasa katika masomo na maisha ya kila siku Wakati huo nilikuwa nimekata tamaa kidogo Nikiwa na wasiwasi juu ya mustakabali wangu ndipo mtu huyo akanipatia zawadi hiyo kama ishara ya kunitia moyo na kunikumbusha zamani yangu Kwanza kabisa kilichofanya zawadi hiyo iwe ya kipekee ninia iliyokua nyuma yake. Hai kutolewa kwa sababu ya sherehe kubwa au siku maalum. Bali ilitolewa kwa upendo na uelewa. Mtowaji wa zawadi aliona hali niliokua nayo na akaamua kunikumbusha kwamba. Kuna mtu aneyeniamini na kunijali. Hii ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa. Pili, zawadi hiyo ilinifunza somo muhimu sana kuhusu maisha. Kila ninapoiangalia au kukumbuka, hunikumbusha kwamba changamoto ni sehemu ya maisha ya safari ya mafanikio. Hunipa nguvu ya kuendelea, mbele hata pale mambo yanapoonekana magumu. Kwa maana hiyo, zawadi hii imekuwa kama chanzo cha motisha na matumaini katika maisha yangu. Tatu, zawadi hiyo ilinisaidia kubadilisho mtazamo wangu. Kabla ya kuipokea, nilikuwa nikijilinganisha sana na watu wengine na kuona kama nachelewa kufikia mafanikio. Lakini zawadi hiyo ilinisaidia kuelewa kwamba kila mtu anasafari yake na mafanikio hayaji kwa kasi ile ile kwa kila mtu. Ujumbe huo uliambatana na zaidi yenyewe. Na hilo lilifanya iwe ya maana zaidi Zawadi hii pia iliniimarisha kihisia na kiakili Kila ninapokumpana na wakati mgumu hukumbuka maneno yaliyosemwa wakati wakuipokea maneno hayo yamekuwa kama mwanga unaoniongoza hsa ni napohisi kukata tamaa au kuchoka Kwa hiyo zawadi hii siyo tu kitu cha kushikika Bali ni hazina ya kumbukumu na mafunzo. Kwa upande mwingine, zawadi hili ilinifundisha umuhimu wa kutoa. Nilelewa kwamba wakati mwingine zawadi bora kabla kabisa sea fedha au vitu vya gharama kubwa. Bali ni muda, manena ya kutia moyo na uwepo wa dhati. Tangu siku hiyo, nimekuwa nikijitahidi kuwapa wengine zawadi zinazoguza mioyo yao. Hata kama ni maneno mazuri au msaada ndogo aidha, zawadi hii ilijenga uhusiano wangu na mtu mtoaji wake ilinifanya ni mheshimu na kumthamini zaidi Kwa sababu alinionyesha upendo wa kweli kabla kutajiri, kutarajia malipo uhusiano wetu ulizidi kuwa wakaribu, wenye uaminifu na maelewano hadi leo zawadi hiyo imekuwa ishara ya urafiki au uhusiano wetu wakipekee. Ni muhimu pia kusema kwamba, zawadi nzuri haipimwi kwa macho bali kwa moyo. Watu wengi hudhani zawadi nzuri lazima iwe simu, nguo ghali, au fedha nyingi. Lakini kupitia zawadi niliopokea, nimejifunza kwamba, Zawadi bora ni ile inayoguza maisha ya mtu na kuleta mabadiliko chanya ndani yake. Kwa kumalizia, zawadi nzuri zaidi niliowai kupokea ni ile iliyonipa matumaini ya amani na nguvu ya kuendelea na maisha. Ilinifundisha thamani ya kujithamini, kuvumilia changamoto na kuthamini watu wanaonizu.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Kitabu ninachokipenda zaidi ni The River and the Source kilichoandikwa na Margaret Ogola. Hiki ni kitabu ninachokithamini sana kwa sababu sio tu kinaburudisha bali pia kinafundisha maadili ya maisha, uvumilivu, bidii na nafasi ya mwanamke katika jamii Kila ninapukikumbuka ninahisi kama kimeniwacha na mafunzo ambayo hayaishi kwa muda mfupi, bali huendelea kuniongoza katika maisha ya sasa. Ni kitabu gani na kwanini ninakipenda? Ninakipenda The River and the Source kwa sababu kinazungumzia maisha halisi ya binadamu, furaha, huzuni, mafanikio na changamoto. Kwa njia inayoeleweka na kuguza moyo. Kitabu hiki kinaeleza safari ya familia ya Akoko. Mwanamke mwenye nguvu na hekima na vizazi vin vyomfuata. Ninakipenda kwa sababu kinaonyesha kwamba mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa juhudi, subira na maamuzi sahihi. Zaidi ya hapo, kitabu hiki kinanifundisha kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana katika kujenga familia na jamii. Ingawa Akoko alishi katika jamii ya jadi iliokuwa inawapendelea wanaume. Aliweza kusimulia imara na kulinda heshima yake. Hilo ndilo linalonifanya nikipende zaidi. Kwa sababu ujumbe wake bado una maana hata kama dunia ya leo mawazo ya pili, ni hadithi, historia au tafiti. Kitabu hiki ni hadithi ama riwaya, lakini pia kina vipengele vingi vya kihistoria na maisha ya kijamii. Kinatuonyesha historia ya jamii ya waluo, mila na desturi zao, ndoa, urithi na mabadiliko yalioletwa na elimu na dini. Kwa hiyo, si hadithi ya kubuni tu, bali pia nikioo cha jamii, kinachotuonyesha tulikotoka na tulipo sasa. Kupitia hadithi hii, mwandishi anachanganya historia ya ajadi na maisha ya kisasa. Akituonyesha jinsi jamii ilivyobadilika kutoka maisha ya mila za kale hadi maisha ya kisasa yenye elimu na taaluma mbalimbali. Hii inafanya kitabu kiwe cha kuvutia na chanye maarifa mengi. Mhusika ninayempenda zaidi katika kitabu hiki ni Akoko. Akoko ni mwanamke jasiri, mwenye hekima na mwenye msimamo thabiti. Alikataa kunyanyaswa, alisimama kwa haki yake na aliwahimiza watoto wake kuthamini elimu na maadili mema. Ninampenda Akoko kwa sababu hakukata tamaa hata baada ya kukumbana na changamoto nyingi kama vike kupoteza wanaume, migogoro ya kifamilia na shinikizo la jamii Badala ya kuvunjika moyo, aligeuza maumivu kuwa nguvu. Mhusika huyu hunifundisha kwamba, nguvu ya kweli haiko kwenye misuli, bali kwenye akili na moyo wa mtu. Wazo la nne, ni nani aliyenishawishi kuhusu kitabu hiki? Nilishawishwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa fasihi shuleni. Alikuwa akisisitiza kuwa hiki ni kitabu cha kupita mtihani tu. Bali ni kitabu cha maisha. Mwanzoni nilifikiri ni riwaya ya kawaida ya darasani lakini nilipoanza kukisoma, niligundua kuwa kina ujumbe mzito sana. Baada ya kukisoma mara ya kwanza, nilijikuta nikirudia baadhi ya sehemu kwa sababu ziliniguza sana. Tangu wakati huo, mtazamo wangu kuhusu kusoma vitabu ulibadilika. Nilielewa kwamba, vitabu vinaweza kuwa walimu wa kimyakimya wanao tufundisha bila kelele. Je? Ningependa kusoma kitabu hiki kwa mwandishi? Huyu, ndiyo ningependa sana kusoma vitabu vingine vya Margaret Ogola. Hasa, 'I swear by Apollo' na 'Place of Destiny'. Mwandishi huyu ana uwezo mkubwa wa kuandika hadithi zilizo.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndio, ninapenda sana kujaribu vyakula vipya na hili si jambo la kubaatisha tu bali niseemu ya tabia yangu. Mtazamo wangu wa maisha na hamu yangu ya kujifunza mambo mapya, kwanzia vyakula vya asili, hadi vya kisasa. Kujaribu chakula kipya hunipa uzoyafu mpya, hunipanua mawazo na hunifundisha mengi kuhusu, tamaduni na watu tafauti Kwanza kabisa kujaribu vyakula vipya hunipa furaha ya msisimuko Kila chakula kipya, kina ladha, harufu na muonekano wake Ninapokula chakula ambacho sijawai kukionja, huisi kama nafanya safari ndogo ya ogunduzi Wakati mwingine chakula hicho hunifuraisha sana na wakati mwingine hunifanya nifikirie marambili, lakini kila wakati hupata uzoefumpya, unaoniongoz unauniongezea maarifa. Pili, kujaribu vyakula vipya hunisaidia kujifunza kuhusu tamaduni tafauti. Chakula nisehemu kubwa ya utamaduni wa jamiiyo yote. Kwa mfano, kula vya kula vya pwani kama pilau, birihani bir au viazi vya karai hunipa uelewano wa maisha ya watu wa eneo hilo. Vivyo hivyo, kujaribu vya kula vya jamii nyingine, hunifundisha historia yao, mazingira yao na mtindo wao wa maisha. Kwa hio, chakula huwa kama daraja la kuunganisha watu watamaduni tofauti. Tatu, kujaribu vyakula vipya hunisaidia kupanua ladha yangu ya chakula. Mtu anayekula ainamoja ya chakula kila siku anaweza kukosa ladha nyingine zilizopo duniani. Kwa kujaribu vyakula vipya nimegundua vyakula ambavyo. Sikuwai kufikiria ningevipenda kama mboga fulani au mchanganyiko wa vyakula ambao hapo awali ulionekana wa ajabu. Hii unifanya nisiwe mtu wa kuchagua chakula sana. Ine, kujaribu vyakula vipya kuna faida za kiafya. Vyakula tafauti vina virutubisho tafauti. Kwa kula vyakula mbali mbali, mwili hupata vitamini, madini na protini za aina tafauti. Hii huni husaidia kuboresha afya kwa jumla na kuimarisha kinga ya mwili. Kwa mfano, kujaribu matunda mapya au nafaka zisi zo eleka, kunaweza kuongeza virutubishu mwilin. Tano, kujaribu vyakula vipya, hunifundisha uvumilivu na ujasiri. Siki la chakula kipya huwa na ladha ni nayoipenda mara ya kwanza. Wakati mwingine, ladha huwa kali, chungu au ya ajabu. Hata hivyo ninajifunza kuvumilia na kutoa na fasi ya pili kabla ya kutoa uamuzi hiyo unisaidia hata katika maisha kwa sababu hunifundisha kutokataa mambo mapya haraka Sita, kujaribu vyakula vipya hunisaidia kujunga mahusi ano na watu Mara nyingi chakula kipya huja kupitia mtu mwingine, rafiki, ndugu au mwenyeji kubali kujaribu chakula walichotayarisha huonyesha heshima na kuthamini juhudi zao. Hii huimarisha uhusiano wakuleta mazungumzo mazuri ya nayojengwa juu ya uzoefu wa chakula. Saba, kuja kujaribu vyakula vipya unisaidia kujitambua zaidi. Kupitia vyakula vipya nimejifunza ni ladha zipi ni nazo pendelea na zipi si zipendi. Hii unisaidia kufanya maamuzi bora kuhusu lishe yangu na mtindo wangu wa maisha. Pia hunifanya nijue mipaka yangu kwa mfano vyakula vinavyonifanya nijisikie vibaya kiafya. Nane chakula kipya huniimiza ubuni fujikoni Baala ya kujaribu vyakula fulani upata hamu ya kujifunza jisi ya kupika au kukitayarisha nyumbani Hii unisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kupika na huongoza uhuru wangu wa kujitayarishia chakula chenye afya na ladha ni nayo ipen Hata hivyo napenda kusema wazi kwamba kujaribu vyakula vipya hufanyika kwa busara huwa na zingatia usafi, viungo na vyotumia ka na athari kwa afya ya.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Usingizi ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku. Na afya ya mwili na akili inategemea sana kiwango na ubora wake. Kwa kawaida, watu wazima hupata usingizi wa masaa saba hadi tisa kwa siku. Ingawa hii inaweza kutofautiana kidogo kati ya mtu mmoja na mwingine. Wakati mwingine, watu wanahitaji usingizi zaidi hasaa ikiwa wako kwenye kipindi cha stresi kubwa, wagonjwa au wakifanya kazi ngumu kimwili. Kwa watoto na vijana, mahitaji ya usingizi ni makubwa zaidi. Kwa mfano, watoto wa shule ya msingi wanahitaji angalau masaa tisa hadi kumi na moja. Wakati vijana wa umri wa kati ya kumi na nne hadi kumi na saba wanahitaji masaa nane hadi kumi. Sababu ya mwili kuhitaji usingizi ni kwamba wakati tunalala. Mwili unafanya kazi ya kurekebisha na kuimarisha misuli, seli na mifumo ya kinga. Hii ni wakati ambapo damu inasambazwa vizuri zaidi, misuli hupumzika na ubongo unafanya kazi ya kupanga mawazo, kuhifadhi kumbukumbu na kutatua matatizo. Bila usingizi wa kutosha, mwili huanza kuonyesha ishara za uchovu kama vile kupoteza umakini, kuongeza kwa mfadhaiko na kushuka kwa ufanisi wa mwili. Ubora wa usingizi ni muhimu sana kama idadi ya masaa usingizi unaofungwa mara kwa mara unaovurugika kwa sababu ya kelele mwanga au matatizo ya afya unaweza kuathiri vibaya mfumo wa neva, moyo na hata uzito Kwa mfano kushindwa kulala vizuri mara kwa mara huogeza uwezekano wa kuwa na shinikizo la damu matatizo ya moyo na hata ugonjwa wa kisukari Pia akili inaweza kushindwa kupanga mawazo vizuri na hisia za mfadhaiko na hasira huongezeka Wakati wa kulala ubongo hufanya hatua kadhaa ya kihistoria kuna hatua nne kuu za usingizi usingizi wa macho ya haraka na usingizi wa kina wa kutokuwa na haraka mbao unagawanywa zaidi katika hatua tatu Rem ni wakati ambapo tunapata ndoto nyingi na akili inafanya kazi ya kupanga kumbukumbu na ha hisia and Rem hasaa hatua ya usingizi wa kina ni muhimu kwa mwili kurekebisha seli na misuli. Kwa hiyo, usingizi mzuri ni mchanganyiko wa hizi hatua zote. Mbinu za kuhakakisha usingizi mzuri ni pamoja na kuweka ratiba ya kulala na kuamka kwa muda mmoja wa kila siku. Kuepuka kutumia simu au televisieni kabla ya kulala na kuhakikisha chumba chako ni tulivu na giza. Kula chakula kizuri kufanya mazoezi ya mwili na kupunguza kahawa au vinywaji vyenye sukari kabla ya usingizi pia husaidia sana. Kwa watu ambao wanaohisi usingizi hau haoshi, tatizo linaweza kuwa kutokana na matatizo kama vile ushindani wa kulala amdea ya usingizi kusemama kwa muda kupumua wakati wa kulala. Au sababu nyingine za afya. Katika hali hizi, kushauriana na daktari au mtaalumu wa usigizi ni muhimu ili kupata ufumbauzi. Kwa jumla, usigizi si tu ya kupumzika bali ni sehemu ya msingi ya afya ya mwili na akili. Kila mtu anahitaji kulala kwa muda unaolingana na umri wake shughuli zake na hali ya afya. Kwa hivyo kulala masaa, saba hadi tisa kwa watu waziba ni kiwango kilichopendekezwa na kuhakikisha usingizi wa bora, zuri, ni muhimu kama idadi ya masaa. Kwa kufanya hivyo.

Uzoefu gani wa kushangaza umewai kupata Kila mtu ana uzoefu wa kushangaza wa maisha yake Mara nyingi unao husiana na jambo ambalo haukutengemia na linaacha hisia ya mshagao au furaha kubwa Kwa mtu mmoja uzoefu huu unaweza kuwa tukio la asili, tukio la kijamii, au hata tukio la ndani ya nafsi moja wapo ya aina ya Uzoefu wa kushangaza ni pale mtu anapopata nafasi ya kuyiona au kushiriki jambo ambalo linamvunja utaratibu wa kawaida wa maisha yake. Kwa mfano, kutembea msituni na kugundua wanyama wapori kwa karibu sana na kuona mandhari ya ajabu kama jua likiangazia mlima wa namna ambayo hayionekani kwenye picha. Inaweza kuwacha hisia zisizo za kawaida. Hii ni hisia ya mshangao ambayo huunganisha mwili na akili huku wakili ikijaribu kuelewa uzuri na uchache wa tukio hilo. Uzoefu mwingine wa kushangaza unaweza kuwa wa kibinadamu. Watu wapo walio kutana na wengine ambao kwa njia fulani walibadilisha maisha yao. Iwe kwa maneno, vitendo au hata ushauri wa muda mfupi. Fikiria mtu anayemsaidia mwingine bila matarajio yoyote ya malipo ama mtu anayekupatia somo la maisha ambalo hubadilisha mtazamo wako. Hisia zinazo jitokezo wakati huo, shukrani, mshangao, hata shauku kidogo, zinafanya Tukio hilo kuwa la kipeke. Katika hali nyingi, Tukio kama hili linabaki akilini, kwa miaka mingi na miaka na maranyingi ufanya mtu. Kubadilisha tabia au maamuzi yake ya maisha. Pia, uzoefu wa kushangaza, unaweza kuhusiana na kujua au kugundua kitu kipya. Wakati mtu anapata uwelewa mpya wa jambo, ambalo limekua ugumu kuelewa kama kujua siri ya sayazi. Au kuona mtindo wa kipeke wa sanaa, uchangia hisia za mshangao. Kwa mfano kuona jisi ambavyo ndage hurekebisha jia yake katikati ya safari au jisi mchanga, unavyo unda mifumo ya kuvutia kwenye maji, uleta fahamu pia na mshangao kwa mtu anayeifuatilia kwa makini. Tukio la kushagaza pia linaweza kuhusiana na mugongano wa hisia. Wakati mwingine mtu anapopata furaha isio ya kawaida, huzuni au hofu kwa wakati mmoja, inaweza kuwa ni tukio la kushagaza. Fikiria hali ambapo mtu anashuhudia jambo la ajabu. Kama kuwa mahali ambapo hakuwamini hatakuwa ama kugundua kitu cha thamani kisichotarajiwa Hi hufanya akili na hisia kufanya kazi kwa pamoja na mara nyingine mshangao huu huashiria mwenzo wa mchakato wa kujifunza au kukuwa kimsingi Uzoefu wa kushangaza si lazima uwe mkubwa au wa ajabu kwa kila mtu Mara nyingi ni mambo madogo lakini yasiyo ya kawaida Hali ya kuona mauwa machache ya rangi ya za kipeke kukutana na watu wa kipeke au kujaribu kitukipia Kwa mara ya kwanza inaweza kuunda kumbukumbu ambazo mtu haziwezi kusahau Kila tukio linaloshangaza wacha alama ya hisia na mara nyingine kubadilisha mtezomo wa maisha kuifanya dunia ionekane tafauti ya nyerangi sauti na hisia ambazo hapo awali hazi kuzingatiwa Zaidi ya hayo, Tukio la kushangaza linaweza kuwa mwanzoni mwa mabadiliko makubwa ya maisha Paranyinki, Tukio hili huyubua ujasiri wa kufanya maamuzi mapya kuchukua hatari au kufuata ndoto ambazo.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule? Kumbukumbu za shule kuna zile ndogo ndogo na kuna zile kubwa ambazo zinaka moyoni milele. Ya kwaza ni marafiki wa kweli. Shule mara nyingi, huleta marafiki ambao wanaweza kuishi maisha yote. Labda unakumbuka siku ya kwaza darasani, ulipokuwa na shauku kidogo au hofu kidogo. Kisha mtu akaja na akaazisha mazugumzo, na hapo ndipo urafiki mzuri unapoanza. Marafiki hao walikusaidia kuelewa masomo magumu, kuzugumza wakati wa mapumziko, kucheka kwenye vituko vya shule, au hata kusaidia kwenye mtihani. Kwa kweli, baadhi ya marafiki hao hutendelea kuwa sehemu ya maisha yao hata baada ya kuhitimu. Ya pili ni walimu wa kipekee. Kuna walimu ambao hawajafundisha tu masomo. Bali pia wanakuwa wongozi wakisaikolojia na vyema. Labda unakumbuka mwalimu fulani aliyejaribu kuelewa zaidi ya masomo. Aliyeweka maneno ya motisha wakati ulikuwa na changamoto. Wengi wanasema walimu kama hawa huwacha alama ya kudumu. Si tu kwa maarifa bali pia kwa maadili, moyo wa kushidana na motisha kuendelea mbele. Michezo, ya tatu ni michezo na shughuli za nje ya darasa. Shule ni sehemu ya michezo, matabasha na mashidado mbali mbali. Labda ulishiriki timu ya mpira wa miguu au netiboli, au kawa sehemu ya kikundi cha muziki au mchezo wa kuingiza. Siku hizi hazipotei kwa urahisi ushidi au kushidwa kwenye michezo mazoezi na kucheka pamoja na wenzio ni kumbukumbu zinazodumu. Hapa ndipo mtu anapojifunza kushirikiana, kutimiza malengo ya pamoja na kushinda changamoto pamoja na wengine. Ya nn ni mitihani na mafanikio, hii ni sehemu ya kukumbuka kumbu na nzuri. Kukumbuka jinsi ulivyokuwa na wasiwasi kabla ya mtihani mkubwa, kurudia masomo usiku kucha. Kisha kuona matokeo mazuri ya kujifunza kutokana na makosa. Hizo siku za kuaanda waraka kwa hesabu maswali ya hesabu au kujibu maswali magumu ya kihistoria zinabaki moyoni kama mfano wa bidii na kujitolea. Ya tano ni matukio ya sherehe shule hutoa matukio ya kufurahisha kama sherehe za kuhitibisha siku ya watoto karamu au sherehe za kila mwaka Labda ulikumbuka siku ya kuimba wimbo wa shule au kucheka kwenye tamasha la michezo au kupokea tunzo kwa kazi nzuri siku hizi hazipotei kwa urahisi huwa ni kumbukumbu za furaha na mshikamano wa kijamii. Ya sita ni machungu na machangamoto. Hakuna kumbukumbu nzuri bila changamoto. Labda ulikumbuka kipindi cha kuchelewa kwa mtihani au kugombana na rafiki au kushidwa kwenye michezo. Lakini hizi changamoto ndizo zinazofundisha uvumilivu, msukumo na umuhimu wa kujitahidi. Baada ya miaka unakumbuka zidakufanya utabasamu kwa sababu ulijifunza kutoka kwa hizo hali. Ya saba ni kazi ya pamoja na miradi ya darasa. Miradi ya kikundi kuandaa maonyesho au vilele vya masomo. Inakumbuko kwa sababu inahitaji kila mtu kushirikiana. Kubadilishana mawazo. Na kushughulikia changamoto. Kwa mfano, pale mlipokuwa munaandaa kipindi cha kuonyesha maonyesho ya sayansi. Au kuandaa jarida la shule. Kila hatua ilikuwa ni fuzo na burudani kwa pamoja. Ya nane ni tabasha la kuimba, kucheza, au sanaa shule mara.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini? Haya, hii ni swali nzuri sana. Kwani kujua jinsi ya kushughulikia udhaifu kazini ni mmoja ya sifa muhimu. Ya kuendelea na mafanikio. Ya kwanza natambua udhaifu wangu kwa uwazi. Kila kitu huanza na kujua ni nini hasa udhaifu wako. Fikiria kazi zako, majukumu na mitihani uliyoikabili. Jiulize, je nisehemu gani ninaposhindwa mara kwa mara, ni ujuzi gani nina upungufu, nitabia gani inalikwamisha mfano. Labda nikupuuza maelezo madogo, kusoma barua pepe pole pole, au kushindwa kuzungumza hadharani. Njia ya kufanya hivi, naandika kila udhaifu, naona, nauliza maoni kutoka kwa walimu, meneja au mfanya kazi mwenzio. Watu wengine wananieleza mambo nisiyo ya shughulikia. Na thatmini ni udhaifu gani unaathiri kazi yangu na mafanikio yangu. Yapili, kubadilisha mtazamo kutambua udhaifu si udhaifu. Watu wengi hufikiria udhaifu ni jambo mbaya lakini hakika kutambua udhaifu ni hatua ya nguvu si udhaifu Si dhaifu Ukitambua unakuwa na nguvu ya kufanya hatua za kurekebisha Mfano ikiwa huwezi kuzungumza hadharani kutambua hili kunawezesha kuanza ndogo ndogo badala ya kuhepuka kabisa ya tatu kufanya mpango wa kuboresha Baada ya kutambua udhaifu naunda mpango wa hatua ya kwanza naweka lengo la busara kwa mfano Badala ya kusema nitaongea vizuri mbele ya watu naweka lengo la nitakuwa na mazungumzo ya dakika tatu mbele ya timu marambili kwa wiki ya pili nagawa lengo kuwa hatua ndogo hatua ndogo hufanya mabadiliko kuwa rahisi na hayavunji moyo mfano wa hatua ndogo ya kwanza ni andika hoja zako kabla ya mkutano ya pili, tafuta mtu wa kuzoea kuzungumza naye mara kwa mara kwa wiki ya tatu, jaribu kuzungumza mbele ya kioo au rekodi fupi ya sauti yako ya nne, kutafuta msaada au mafunzo Mwalimu nainta au mwenzio anayejua zaidi anaweza kusaidia kuboresha udhaifu wako. Masomo rasmi, semina kozi za mtandaoni au vitabu vya kujisaidia. Mfano, ikiwa udhaifu wako ni ushirikina wa timu, tafuta mafunzo ya teamwork au mwalimu anayejua kushughulikia migongano. Yatano kutumia teknolojia na zana za kusaidia Zana ndogo zinaweza kusaidia kupunguza udhaifu mfano Mfano ikiwa unapoteza mda kupita kiasi kwenye kazi ndogo tumia kalenda orodha ya kazi au timers kusaidia kudhibiti mda Ikiwa ni hesabu au ripoti ngumu tumia spreadsheet au programu za kuhesabu kujifunza kutokana na makosa udhaifu mara nyingi unaonekana kwenye makosa Badala ya kujilaumu, tafuta funzo ndani ya makosa Andika, ni nini kiliko kilicho kosekana Ninini kingine kinaweza kufanya kesho ili kuhepuka mawazo kama haya Mfano, ikiwa ukikosa kufikisha ripoti kwa wakati, tafuta sababu muda wa kutosha kutokujua za zana au kushughulikia na vizingiti vingine Kisha tengeneza mpango wa kuzingatia hilo kwa wakati ujao kubadilisha udhaifu kila kubadilisha udhaifu kuwa fursa baada ya hatua kadhaa udhaifu unaweza kuwa nukta ya.